Mimi hufanya mambo mengi sana katika wikendi naweza amua kufua naweza amua kuenda mahali pa sherehe ama mahali pa kujivinjari naweza amua kutembelea marafiki naweza amua kutembelea kijiji ili nione wazazi wangu na na pia naweza amua kuketi chini nisome kitabu ama nitazame filamu.

Ndiyo, mimi ninapenda kutazama nyota kwa sababu muonekano wa nyota ni muonekano mzuri sana na ni muonekano wa kuvutia. Na pia kutazama nyota ama kuangalia nyota huwa kunafanya mawazo yangu yatulie yapungue. Na kama nilikuwa na msongo sana wa kimawazo huwa natulia pia.

Awali, nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kusikiliza redio, lakini kwa sasa. Sipendi kusikiliza redio kwa sababu hakuna kitu tofauti ambacho wanaongelea, na wanafanya ambacho hakifanyiki katika mitandao. Yaani, kwa ufupi, mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika redio. Siku hizi yako katika mitandao, na ni rahisi sana kuyapata katika mitandao. Kwa hivyo, mimi sijaona haja ya kusikiliza redio tena.

Mimi ninapenda kunywa kahawa kwa sababu kahawa huwa ina nipatia nguvu pia huwa ina nichangamsha na pia huwa inafanya siku yangu ianze kwa njia nzuri sana. Napenda kahawa ikiwa na sukari kidogo kwa sababu mimi huwa sinywi sukari kwa kuwa mimi naamini sukari ni sumu katika mwili. Kwa hivo mimi napenda kinywaji cha kahawa ambacho kiko na sukari kidogo sana.

Mimi ninapenda mbwa sana kwa kuwa mbwa ni mnyama ambaye anaweza soma hisia za mtu. Mbwa ni mnyama ambaye huonyesha uaminifu mkubwa sana kwa mtu. Na mbwa ni mnyama ambaye huwa analinda watu, analinda mahali na anafanya mambo mengine mengi sana ya kufaidi mtu au ukilinganisha na paka.

Usiku kabla ya kulala mimi huwa nahakikisha kuwa nimeoga. Alafu unaweza chukuwa kitabu niisome, kitabu cha hadithi. Ama pia naweza tazama filamu, filamu ya ucheshi. Ama pia kwa mara nyingi huwa nasikiliza mziki wa rumba ambao ni mziki nyororo ambao unanipatia kupata usingizi kwa haraka.

Mimi ninaingia chumbani. Saa moja jioni, ambapo naandaa chakula changu cha jioni na nakila. Kisha baadae naenda katika bafu na naoga. Alafu baadae ndio nakuja katika chumba changu cha kulala naketi katika kitanda changu. Na kabla ya kulala, mimi huwa nasoma vitabu, nasoma kitabu kimoja kurasa kama kumi hivi. Na huo ndo utaratibu wangu wa jioni wa siku nyingi. Na mimi ili kulala vizuri mimi huwakikisha kwa nimesikiliza ngoma nyororo. Ngoma za aina ya rumba ambazo huwa zinanifanya nipate usingizi kwa haraka. Na mimi hufurahia sana wakati wa kwenda kulala. Kwa sababu unajua hiyo siku imeisha. Na ni wakati wangu wa kupumzika.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kushirikiana na watu ambao wako na ujuzi ambao nataka kusoma kwa sababu hakuna njia ingine rahisi ya mimi kusoma kama sio kushirikiana na watu ambao wanajua mambo hayo ambayo nataka kujifunza. Kwa hivo mimi hupenda kujifunza kwa kushirikiana na watu ambao wanajua ambacho wanafanya.

Ndio, mimi nimeshiriki katika mashindano, na mashindano ambayo nimeshiriki katika mashindano ya mpira wa miguu, ambapo timu yangu iliweza kushinda katika fainali ya mchezo huu ama ya mashindano hayo, na tuliweza kutuzwa vizuri.

Mimi ninapendelea upepo kwa sababu mimi ni mtu ambaye anapenda mazingira na mimi ni mtu ambaye anapenda mambo ya asili yani napenda nature kwa hivyo nigechagua upepo na nitachagua upepo leo na kesho na pia siku yoyote ile nitachagua upepo nikilinganisha na AC.